Ili kufanya mazingira yangu ya kazi yawe mazuri, hasa kwa kuwa nafanya kazi ya chafu na iko ndani ya msitu, nafanya mambo kama ninahakikisha eneo ni safi, ninaweka mpangilio mzuri wa vifaa kama jembe na vifaa vingine vya ukulima ninahakikisha kuna hewa ya kutosha ndani ya chafu kwa kufungua madirisha au matundu ya hewa. Ninalinda mazingira ya msitu kwa kutochafua, kutotupa taka ovyo na kuheshimu mimea na wanyama waliopo.

Zoea nililojenga ni kusaidia watu pale ninapoweza na kufanya mazoezi mara kwa mara kwa sababu ninaamini kusaidia hujenga jamii yenye mshikamano na mazoezi husaidia mwili na akili kuwa na afya nzuri kila siku najitahidi kutenga muda wa kuwasaidia wengine kwa ushairi au vitendo vidogo na pia kufanya mazoezi kama kutembea kukimbia au kufanya mazoezi mepesi kama yoga.

Asubuhi ya leo niliamka mapema asubuhi na nilianza kwa kula kiamsha kinywa kilichojumuisha ugali na mayai ili kupata nguvu ya kuanza siku. Kisha nikafanya zoezi la mwili kama kutembea na mazoezi mepesi ili kuamsha misuli kuongeza nguvu na kuunda mwili kwa shughuli za kazi chafu ambazo nitafanya baadaye. Ndani ya msitu kwenye shamba langu.

Ninapokabiliana na makosa kazini, kwanza ninayachambua kwa utulivu ili kuelewa ni wapi tatizo lilipo na chanzo chake. Kisha, ninashirikisha wafanyikazi waliohusika kwa uwazi bila kuashiria lawama. Tukitafuta suluhisho la haraka. Baada ya kutafuta tatizo ninapanga hatua za kuzuia makosa kama hayo kufanyika tena kama kutoa mafunzo zaidi kuboresha ratiba na kuweka mfumo mzuri wa ukaguzi ili kazi iendelee kwa ufanisi na kwa salama.

Ningependelea kujifunza kingereza cha UK zaidi kwa sababu ni lugha inayotumika sana duniani na itasaidia katika kazi mawasiliano na kupata maarifa mbali mbali pia, ningetaka kujifunza kijerumani, ningejifunza kidogo pia hasa kwa sababu inaweza kunisaidia kuelewa tamaduni za ulaya na fursa za kazi. Pia ninapokuwa natazama video na movie zao ziwe za kuburudisha sio lazima ni one zikiwa kiingereza.

Wazo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni kufungua biashara yangu ili niache kuandikwa na watu kwa sababu unapoandikwa watu hukudharau sana na unapofungua biashara yako wewe ndiye unayeiangalia kwa taratibu na pia biashara yaweza kuletea manufaa mazuri. Kama waenda sawa unataka na pia unaweza kuajiri mtu kisha uwe unafanya kazi nyingine na uwe wapata pesa nyingi za kujidumisha.

Jukumu ninalolipenda sana kazini ya chafu ni kupanga wafanyikazi wenzangu, niliowaandika, pia napenda kuona kila mmoja akifanya kazi yake ipaspavyo. Kuhakikisha timu inafanya kazi kwa mpangilio mzuri. Na kwamba kazi inakamilika kwa ufanisi bila kuchanganyikiwa kwani mpangilio mzuri hutoa matokeo bora na pia waweza kuwa na mazao mengi hili unavyokuwa wayauza waweza kuwalipa na ubaki na pesa zingine za kujidumisha na kuimarisha kazi ya chafu na waweza pia kufungua chafu zingine hili uwe na manufaa mengi.

Naam, mimi hutumia mitandao ya kijamii kama kila siku mara mbili kwa siku kwa sababu humo mimi huona video vya kuelimisha, kuburudisha, kuhamasisha na pia kuelimisha jamii na pia humo mimi huongea na marafiki na jamii zangu kutumia mtandao ya kijamii na nitakapotaka kununua kitu chochote, naweza kununuwa kwenye mtandao.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi kwanza ninatengeneza orodha ya kazi zote muhimu zinazohitajika kufanywa ndani ya wiki. Kisha ninaeka kazi hizo kulingana na siku na muda ili kuhakikisha kila siku inakuwa na mpangilio mzuri na hakuna kazi inayosahaulika. Ninagawanya muda kwa kila mtu wa timu kulingana na majukumu yake nikizingatia mapumziko na shughuli za ziada kama mafunzo na ukaguzi ili wiki yangu iendelee kwa ufanisi bila msongamano na changamoto zozote.

Njia ya usafiri mimi ambayo hutumia kila siku, kama ninapotoka kwetu mpaka barabarani mimi hutembea uzaini wa kilomita mbili na kisha napanda matatu na kuelekea kazini. Na pia ninaporudi kutoka kwa kazi natumia matatu bado na pia kurudi na rudi kwa njia ya mguu.

Vitabu hizi wa utulivu na wa makini kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zina nisaidia kujua ni wapi nimefanikiwa na ni wapi ninaweza kuboresha pia hutoa fursa ya kujifunza kutokana na makosa na maoni ya wengine mara nyingi najihisi nafadhaika kidogo ikiwa matokeo sio mazuri lakini mara nyingi nachukua hatua na kukumbana na hizo changamoto ili siku za usoni nisiwe nazikumbatana nazo tena.

Naam, napenda mvua kwa sababu inapunguza joto ina nisafishia hewa na inaleta utulivu wa akili pia napenda kusikiliza sauti yake inavyopiga paa yangu ya nyumba au kuanguka kwenye ardhi kwani inafanya nijisikie mwenye amani na furaha mara nyingi napenda kutembea au kukaa karibu na dirisha kifurahia mvua huku nikinywa kinywaji cha joto na nikiwa nimevaa nguo za joto ili kujiepushana na homa kali na magonjwa yengine yatokanayo na mvua.

Kama ninapokuwa naenda kazi, mimi hufanya zoezi asubuhi. Mimi hufanya zoezi kama kukimbia kutembea kilomita nyingi ama kufanya yoga ili kuimarisha afya ya mwili kufanya misuli iwe bora na pia inasaidia kiakili ili kutoa stresi. Na pia ninapokuwa likizoni mimi hufanya zoezi jioni kwa sababu na sakata kadanda na marafiki zangu humo uwanjani.

Ushauri ambapo ningetaka kumpa mtu anayetaka kuanza kazi ni awe mvumilivu, awe na pesa tosha ya kuanzia kazi lazima awe anajua anataka kuanzisha biashara gani pia ajue ni eneo gani atakachofungua hiyo kazi. Pia, kwanza anafaa aifingue hiyo kazi na akae hapo kwa muda wa miezi kadhaa. Kabla aanze kuajiri mtu ili amthamini kwa kazi yake.

Mbinu ninayotumia ili kushughulikia udhaifu wangu kazini ya chafu, kwanza ninaujua na kuukubali ili nijue ni wapi, ninahitaji kuboresha, kisha na jifunza zaidi kwa kuuliza wenzangu na kusoma kuhusu eneo husika. Pia nagawanya kazi vizuri na wafanyakazi ili wale wenye nguvu zaidi kwenye eneo fulani wasaidie na najipima mara kwa mara kuona maendeleo yangu. Jambo, linalo nisaidia kubadilisha, kuimarisha na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi dania chafu.